Ndiyo, navaa miwani wakati mwingine. Napenda miwani kwa sababu inanisaidia kuona vizuri zaidi pale macho yangu yanapohisi kuchoka au sio makini. Pia miwani inaweza kuwa sehemu ya mtindo ikiongeza sura mzuri kwenye uso. Siku zote si lazima nivae miwani kila wakati lakini navaa pale inapohitajika au nikihisi comfort zaidi.